Ili nikamilishe kazi kwa wakati huwa napanga kazi zangu mapema na kuanza na zile zenye umuhimu zaidi pia najiwekea muda wa kukamilisha kila kazi na kuepuka vitu vinavyoweza kunivuruga hii hunisaidia kumaliza kazi kwa wakati bila kufanya haraka haraka.

Usiku katika mtaa wetu husikika sauti za watu wakizungumza na vyombo vya usafiri kama magari na pikipiki pia, wakati mwingine husikika sauti za mbwa paka na kuku mimi hupendelea kulala sehemu tulivu lakini nikizoea kelele za kawaida za mtaa huwa si shida sana.

Joto na baridi huathiri mwili wangu kwa njia tofauti wakati wa joto huwa nahisi kuchoka na kutokuwa na jasho hivyo napenda kunywa maji mengi na kukaa sehemu yenye hewa nzuri wakati wa baridi au mvua huwa nahisi baridi na napenda kuvaa nguo za joto na kukaa sehemu yenye joto pia mi hubeba mwavuli ninapotoka wakati wa mvua ili nijilinde.